Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya shughuli ndogo ambazo zina athiri chanya dunia yetu. Kwa mfano, hupunguza utupaji wa taka kwa kuchanganya taka za kioo, plastiki na karatasi na kupanua matumizi ya vitu vinavyoweza kutumika tena. Pia hupunguza matumizi ya maji na umeme kwa umakini na kutumia nishati mbadala inapowezekana. Ninashiriki katika shughuli za usafi wa maeneo ya jirani na kuhimiza wengine kuheshimu mazingira. Pia hupanda miti wakati na wakati ili kusaidia kupunguza moshi na kutoa hewa safi. Kwa kufanya hivyo nahisi ninachangia kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya bora kwa vizazi vijavyo.